Uwe nashugulikia wateja kwanza kwa ukarimu kwa kuwauliza wanaendelea aje kuwakaribisha vizuri kwa salamu nzuri. Pili nawauliza wanahitaji huduma gani. Kama huduma hiyo ninaweza kuishughulikia mimi mwenyewe ninaishughulikia na kuimaliza. Kama siyo iko chini yangu basi ninaelekeza kwa mtu mwingine waende wakamsaidie.